Napenda hali ya joto ya wastani kuliko baridi au jua kali. Hata hivyo kati ya baridi na joto nigechagua joto lenye upepo mwanana. Joto la kiasi linanipatia nishati na kuwa na furaha zaidi na ninaweza kufanya shuguliza nje kama kutembea au kukaa kwenye bustani. Baridi ya kali mara nyingi hunifanya nijisikie mgumu kuamka asubui na lazima nivae nguo nyingi. Kwa hivyo.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Na mpira wa miguu ni mchezo ambao ni mchezo tangu nikuwa mtoto na ninapenda kushiriki na marafiki zangu. Wikendi wakati wakati tuliko na muda kwenye uwanja wa mtaa. Na unani unanimuiza misuli, unafanya timu yangu na unanipa furaha ya kushindana na marafiki. Mpira wa kikapu nimekuwa nikicheza kwa miaka michache na unanivutia kwa kiasi. Kwa kuruka na kufunga kwenye kibaba.

Napenda kushangilia idul fitr na familia yangu. Tunapoamka asubuhi, tunavaa nguo vizuri, kisha kuenda msikitini na maswala maalumu. Baadae tunakutana na jamaa na marafiki. Tukishikana mikono, tukisalimiana na kukumbushana. Tunakula chakula kizuri pamoja, hasa pilau. Samaki na vyakula vitamu kama wa maandazi na halwa.

Napenda kutembea katika bustani za uma na hifadhi za kiasili karibu na mji wangu. Kuna bustani moja yenye miti mirefu. Na njia ya kuvutia ambapo mara nyingi huwa natembea asubuhi na jioni. Pia napenda kufanya matumbuizi pwani wakati wa likizo. Kusikiliza mawimbi na kuona maji ya blue. Wakati mwngine napenda kuzurura sokoni au mtaani ili kuona maisha ya utamaduni wa watu.

Napenda keki ya vanilla na chocolate, lakini haswa keki ya viazi na jadi vya Afrika mashariki. Inatengenezwa kwa viazi vile vya chakatwa na kuchanganya na unga, sukari na mafuta ya kupikia. Halafu kukandwa mpaka iwe ya dhahabu. Inalaini na utamu na mara nyingi hutiwa nazi ya karanga kwa ladha. Ni keki lioukulia nayo na mara nyingi na napenda kuitafuna wakati wa sherehe au mikusanyiko ya familia.

Napenda filamu za kutisha na za kisaikolojia na filamu za kisiasa na za kisasa za ki Africa. Filamu za kutisha na za kisaikolojia zinavuta kwa sababu zinachunguza kina cha akili ya binadamu. Tabia na mafumbo, sio tu kutisha kwa maonesho ya damu. Pia napenda filamu vya kihistoria. Na za kutoka kwa kwa mazingira halisi zinazoelezea hadithi za watu kundi wa kawaida. Shida zao na ushujaa wao.

Mara nyingi mchana nina kula ugali na mchuzi wa mboga za majani kama mchicha au managu na samaki au kuku. Wakati mwingine nabadilisha na wali. Na maharagwe ili kutoa tofauti. Pia ninapenda kula salawadi ya mboga mboga yenye nyanya, vitunguu na parachichi. Hasa wakati nahitaji kitu nyepesi. Mara chache nikiwa kwa haraka ninaweza kunywa smuthi ya matunda na mkate.

Naenda kanisani mara moja kwa wiki hasa Jumapili asubuhi. Ni wakati wangu wa kukutana na mungu, kushiriki imani na jamii na kupumzika kiroho. Wakati mwingine ninaweza kuhudhuria ibada ya katikati ya wiki nikiwa na fursa, kama siku ya maombi au kusoma biblia pamoja. Pia ninajikumbusha kusali na kusoma biblia. Kila siku nyumbani ambapo inansaidia kuwa karibu na mungu bila mahali maalum.

Mara nyingi nacheza na ndugu zangu wadogo na marafiki wa karibu mara kwa mara. Tunacheza mpira wa miguu uwanjani karibu na nyumba au mchezo wa karata na bao. Nyumbani wakati wa jioni wakati mwingine naingia kwenye mchezo wa video na marafiki wa mbali kupitia mtandao. Pia nacheza na watoto wa jirani wakati wanapojitokeza kwenye kiwanja. Hata kama ni kuwaendesha kwenye baiskeli au kuwaonyesha mchezo rahisi.

Napenda sana kujifunza historia hasa historia ya Afrika na ya jamii ya asili. Kujua safari ya babu zetu, jinsi walivyoishi navita vya uhuru na mabadiliko ya utamaduni nakuna nikumbusha asili yangu na kunichekesha. Pia napenda kusoma historia yabiashara na teknolojia. Jinsi kampuni kubwa zilivyoanzisha na jinsi uvumbuzi ulivyobadilisha dunia.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu vya hadithi na kusikiliza hadithi za kisawili kwenye redio. Napenda kujikuta kwenye ulimwengu tofauti na wahusika na matukio. Na mara nyingi ni napendeza na ufundi wa lugha. Na maudhui. Pia napenda kutengeneza vitu vya mkono kama kushona nguo. Na kufuma vikapu vya mkufu. Hizi ni shughuli ambazo zinanihitaji uvumilvu na ubunifu.

Anasikiliza muziki wa kiswahili cha enzi ambazo inaitwa zilizopendwa. Wimbo wa malika wa fathili william na wimbo wa nimechoka wa Diamond Platinuz platinumz ni muhimu. Ni miongoni mwa nyimbo ninazokariri kwa kila wakati. Pia napenda muziki wa kigodoro katika Tanzania na muziki wa dansi. Kutoka jamhuri ya kidemocracia ya Kongo.

Wakati wa mapumziko kazini najitahidi kujitenga kabisa na skrini mara nyingi naenda kutembea kidogo nje kupata hewa safi na kukunja misuli wakati mwingine ninakula chakula cha mchana kwa utulivu na marafiki zangu bila kujali mambo ya kazi napenda pia kusoma kurasa chache za kitabu cha hadithi au kufanya kunyoosha rahisi kwenye eneo la kupumzika.

A ninapenda kuandika kuliko kuongea. Kuandika kuna nipatia fursa ya kupanga mawazo yangu. Kuchagua maneno kwa makini na kutoa ujumbe kwa uwazi. Mara nyingi ninapenda kuandika barua za shukrani. Hadithi fupi na maelezo ya mipango. Pia kuandika kuna nikumbusha nilioyasoma na kufundishwa. Hata hivo napenda pia kuongea kwa macho hasa wakati ninaitaji kujenga uhusiano wa haraka au kusisimua hisia.

Mara nyingi napenda kununua vifaa ambavyo vinaniletea furaha kama vile mambo ya urembo hivi kama cutex. Na vitu kama hivyo. Na kwa kununua hivi najihisi kuwa na nafanya kitu na maisha na maisha ya nyingi.

Kila wikendi mimi huamka mapema, kunyosha mwili, na kupatiana shukrani kwa mola muumba. Na baada ya hapo natayarisha kiamsha kinywa na badae kukinywa. Baada ya hapo, kama ni jumamosi, ninatulia kwa nyumba au nqenda kutembea kidogo ili kuchangamisha mwili. Alafu jumapili natulia tu kwa nyumba. Paka siku ya Juma Juma ijumaa.

Napenda kupatia watu masikio ya kusikiliza na kupitia njia hii wanapata kuwa wanapata moyo na wanaweza kuendelea na siku yao vizuri. Ikiwa ni mtu amefiwa au wamepoteza kitu cha maana kwake, unawapatia kusikiliza na kusikiliza inafanya watu wakue na kuamini kwako.